Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni jinsi ya kuleta bidhaa kutoka nje ya nchi. China, kwa sababu bosi yangu, mkubwa wangu anatoa bidhaa huko, alafu anakuja kuuza. Kwa hivyo, ningependa kujua ile mtu anafanya ama jinsi ya njia ya kufuata ili niweze kujua. Vile nitaweza kupata wale wanaona ata nisaidia ili kuleta bidhaa kutoka china mbaka kenya.

Muda wangu na familia yangu ninatumia sana kujuliana hali kwa sababu kila mtu akienda kazi, bwanangu akienda kazi, watoto wameenda shule, unapata ya kwamba tuko na ile umbali kidogo. Lakini wakati ule tuko na muda wa familia, tunahakikisha kwamba kila mmoja, ameelezea jinsi, amekua akiendelea, changamoto alizopitia na mazuri ambayo yalimfanyikia. Kwa sababu familia tunajaliana kwa hivyo muda wangu wa familia tunajuliana hali, tunatangamana pamoja, tunafurahia pamoja na tunakunywa vinywaji pamoja.

Malengo ya kila mwezi kazini nina rekodi malengo yangu na ninahakikisha nimerekodi ile malengo ama lengo ambalo ni la muda mfupi, ile lengo na naeza maliza baada ya wiki mbili ama tatu. Hivo inanipa motisha kuendelea kufanya ama kumalizia ile malengo zingine. Kitu ingine ninafanya ili kueka malengo ya kila mwezi. Jinsi ninavyoweka ni kwamba nahakikisha ya kwamba nimeupa muda unaotosha. Siwezi kuupea muda mdogo na siwezi pea pia muda mkubwa unaozidi mwezi. Kwa hivyo kwa sababu nikipea muda mdogo kama tuseme wiki moja siwezi fanya yani nitakuwa na ile kazi mingi na siwezi kufanya kazi vizuri ama kufikia ile lengo linalofaa kwa hivyo nahakikisha nimepea lengo langu muda unaofaa.

Somo la sayansi ambalo ninalipenda ni ni hesabu, hisabati. Hisabati ninapenda kwa sababu ni somo ambalo linatufunza vitu kadhaa, vitu mingi ambayo inahusu maisha. Hisabati inanifunza jinsi ambavyo ninaweza kuutatua shida na pia jinsi ambavyo inanifunza kufikiria pia. Kwa hivyo somo la sayansi ambalo ninalipenda ni hisabati.

Ndiyo, mimi nawafahamu majirani zangu kwa sababu ya watoto. Watoto ni wanadamu ambao ni kama malaika. Kwa sababu mtoto lazima awasiliane na watu. Na hii inafanya niweze kuwafahamu majirani zangu kwa sababu watoto lazima wasalimiane waongee na majirani. Hivyo pia mimi imenifanya niweze kuwajua. Kwa hivyo tuko na uhusiano mzuri na majirani zangu na tunashikamana pamoja wakati kuna jambo limetokea, tunakuja pamoja. Wakati kuna sherehe, kama siku ya kuzaliwa, tunakuja pamoja, tunafurahia na tunaimba. Kwa hivyo, mimi ninawafahamu majirani zangu.

Hali ya hewa leo, leo kuna jua, jua kali, hakuna mawingu. Asubuhi tukiamka kitu saa kumi na moja, saa kumi na mbili kulikuwa na baridi sana. Lakini sasa hivi inaelekea saa mbili asubuhi na jua ni kali, jua ni kali sana. Na nahisi joto. Pia nimetoka kukunywa chai. Na chai pia unajua chai moto iko na joto. Na kuna jua. Kwa hivyo, nahisi joto saa hii. Saa hii nimevaa t-shirt yangu na sketi. Ile sio mzito kwa sababu ya jua. Aina ya hali ya hewa ninapenda kwa sababu siwezi ni hewa mzuri, unaweza tembea, ninaeza enda nje kucheza, kwa hivyo ninapenda jua. Katika hii hali ya hewa, huwa mi ninapenda kutulia, kutulia pale nyumbani kwa kuvuli, nikikunywa kinywaji changu na kusoma kitabu chini ya mti.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kuhakikisha ya kwamba kila moja wetu yuko salama. Kwa hivyo mimi ndio kuangalia kila mtu ako sawa, ako salama. Na nina furahia kwa sababu nikiona wenzangu ama jamii yangu wako vizuri, wanaendelea vizuri na maisha, hakuna tishio maishani mwao huwa unafanya mimi ni furahi, moyo wangu ufurahi. Na ninaupenda sana. Kwa hivyo nina shiriki. Kwa kuhakikisha ya kwamba jamii yangu ikona amani na wako salama salmini.

Mwalimu wa shule ambaye namkumbuka ni mwalimu wa kiingereza. Hapo nilikuwa darasa la nne. Na nilikuwa nimetoka shule ingine, nikaenda hiyo shule. Hiyo shule ilikuwa inafanya vizuri na huyo mwalimu sikuwa nimeweza kusoma vizuri.